Naam ninafahamu majirani zangu. Majirani zangu ni wale ambao wanaishi karibu na mimi. Kila tunajumuika kila wakati tunapopatana sana sana wakati wa wikendi tumejuana na marafiki zangu kwa miaka kumi hivi sasa. Naam tunaushirikiano mzuri na wao kwa sababu wakati tunapokuwa na jambo ama wakati tunapotaka kufanya shughuli fulani sisi hujumuika pamoja kama majirani. Tunapenda sana kusaidiana kwa pamoja ili kuleta utangamano katika jamii. Majirani zangu ni wazuri sana kwa sababu ninapokuwa na jambo ama moja wetu anapokuwa na tukio ama sherehe fulani. Sisi wote tunashikamana pamoja na tunahakikisha ya kwamba tumesaidiana na tukahakikisha ya kwamba sherehe ile ama jambo lile limekua limetatuliwa kwa usawa. Naam, kwa hivyo anapenda majirani zangu kwa sababu ni watu wenye roho safi, ni watu ambao wanapenda upendo, ni watu ambao wanapenda amani, ni watu ambao wakona furaha kwa wakati wote. Naam, tutapokua na majirani zangu wakati kuna utofauti, sisi hukuja na mbinu ambazo za kutatua, shida ambazo tukonazo kwa njia ya amani bila chuki ama bila wivu. Naam, hiyo ndiyo jukumu langu kuu ama sababu yangu kuu ya mimi kupenda majirani zangu. Tumekua majirani kwa miaka kumi sasa, sisi kama majirani na tuko na utangamano mkubwa. Tuna kikundi chetu pale katika kitengo cha jamii, tuna kikundi chetu ambacho huwa tunapashana habari ya yale mambo ambayo yametukia katika mtaa wetu.